Ndiyo, napenda kupiga picha. Inanifurahisha kwa sababu hunisaidia kunasa kumbukumbu na kuona uzuri wa vitu vya kawaida. Napenda zaidi kupiga picha za mandhari ya matukio ya kila siku. Kupiga picha hunifanya nijisikie kreativu na hunipa furaha.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, nauliza wenzangu au msimamizi wangu kuelewa tatizo vizuri. Pia nafuata taarifa zinazohusiana na kazi yangu. Hii husaidia kutatua matatizo haraka na kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi.

Ndiyo ningependa kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kuimarisha afya ya mwili. Kukimbia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Pia ni rahisi kufanya popote na husaidia kudumisha afya kwa muda mrefu.

Ndiyo, napenda kuenda pwani kwa sababu ni sehemu nzuri ya kupumzika na kufurahia manthari ya bahari. Napenda kuogelea, kutembea kwenye mchanga na kuona micheo. Pia, pwani hunipa nafasi ya kukua na furaha kupumzisha akili na kufurahia mda na familia na marafiki.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu nina frahia utulivu wa asubuhi na kupata mda wa kupanga siku yangu. Kuamka mapema, kunanisaidia kuwa na nishati, kumaliza kazi kwa wakati na kufanya mambo kwa ufanisi zaidi bila stresi.

Maranyingi nakaa hadi karibu saa tano za usiku. Baada ya kufanya kazi za siku au kupumzika kidogo napanga muda wa usingizi ili kuamka mapema kesho. Hii husaidia kudumisha afya yangu na nishati ya kutosha kwa shuguli za siku ifuatayo.

Napenda zaidi kuamka na jua kuamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu kwa utulivu kufanya mambo muhimu bila haraka na kuanza siku nikiwa na akili ili iliyo wazi. Pia hewa ya asubuhi hunifanya nijisikie vizuri zaidi kuliko kulala hadi kuchelewa.

Ndiyo, ninaona mimi ni mtu wa ubunifu napenda kufikiria njia mpya kufanya mambo, kutatua matatizo kwa mbinu za kipekee na kujaribu mawazo tofauti. Ubunifu unisaidia pia katika kazi na burudani na kunifanya njisikie kuwa na dhamani zaidi kila siku.